Ndiyo, ninafanya kazi kushirikiana na wengine na ninaamini kuwa ushirikiano ni jambo muhimu sana katika kufanikisha melengo ya pamoja. Kazi ya ushirikiano hunisaidia kubadilisha mawazo, kujifunza kutoka kwa wengine na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko kufanya peke yangu. Ninapo fanya kazi na watu wengine hujitahidi kuelewa mitazamo yao na kuheshimu maoni tofauti kwa sababu kila mtu ana ujuzi na uzoefu wake wa kipekee. Katika kazi ya pamoja, mimi huanza kwa kusikiliza kwa makini mawazo ya wenzangu kabla ya kutoa maoni yangu. Hiu hunisaidia kujenga mazingira ya heshima na kuaminiana. Pia huwa tayari kushikiriki majukumu kwa usawa ili kila mtu awe na nafasi ya kuchangia kulingana na uwezo wake. Ninahakikisha kuwa ninatimiza wajibu wangu kwa wakati ili nisi wa kwamishe yoyote katika kikundi. Pia ninaamini katika mawasiliano mazuri ninapo kutana na changamoto au kuto kuelewana, hupendelea kuzungumza kwa uwazi na kwa heshima badala ya kugombana. Hii husaidia kutatua matatizo mapema na kudumisha mahusiano mazuri kazini au shuleni. Zaidi ya hayo ninadhamini maoni ya wengine na huwa tayari kurekebisha msimamo wangu endapo ninagundua wazo la mwenzangu ni bora zaidi. Kupitia kwa ushirikiano nimejifunza kuwa umoja ni nguvu kazi ninayofanya kwa pamoja huwa ya matokeo bora zaidi kwa sababu hujumuisha akili na juhudi za watu wengini. Kwa jumla, kufanya kazi ya ushirikiano hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu huniongezea ujuzi na hunisaidia kufikia mafanikio ya njia rahisi na yenye furaha.

Nyama ninayoipenda ni nyama ya ngombe. Aina hii ya nyama inanivutia kwa sababu ina latha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia mbali mbali kulingana na mapendeleo ya mtu. Nyama ya ngombe inaweza kuandaliwa kama nyama ya kuchoma, mchuzi wa nyama, supu, au kukaangwa kwa kila njia kuwa na latha yake ya kipekea. Kwa sababu nyingine inayofanya nipende nyama ya ngombe ni kwamba ni rahisi kupatikana katika maeneo mengi na uandaliwa sana katika jamii yetu. Katika sherehe za, kifamilia, arusi, au mikutano ya kijamii nyama ya ngombe mara nyingi huwa chakula kikuu kinachowaletea watu pamoja. Hiu hunifanya nione sio tu kama chakula bali pia kama ishara ya umoja na mshikamano. Zaidi ya hayo, nyama ya ngombe ina virutubisho muhimu kama protini na madini ya chuma ambayo usaidia kujenga mwili na kuongeza nguvu. Ninapokula nyama hii kwa kiasi kinachofaa hunisaidia kujisikia mwenye nguvu na afya njema. Hata hivyo, ninahakikisha kuwa siile kwa wingi kupita kiasi hili kuepuka matatizo ya kiafya. Napendelea sana nyama ya ngombe inapopikwa kwa usafi na kwa viungo vya asili. Harufu nzuri ya viungo na ladha ya nyama inapopikwa vizuri unifanya nifurahie chakula changu zaidi. Pia upenda kuila nikiwa na wali ugali au viazi kulingana na mazingira. Kwa ujumla nyama ya ngombe ndiyo ninayoipenda zaidi kwa sababu ya latha yake umuhimu wake katika jamii na manufaa yake kiafia. Ni aina ya nyama inayoniletea furaha na kunifanya nifurahie mlo wangu kila ninapoila.

Kwa kawaida ninalala kati ya masaa sita hadi nne kila siku. Nimegundua kuwa masaa haya hunitosha ili mwili wangu upate mapumziko ya kutosha akili iweze kufanya kazi vizuri siku inayofuata. Ninapolala masaa ya kutosha huamka nikiwa na nguvu, nikiwa makini na tayari kukabiliana na shughuli za kila siku. Mara nyingi hulala usiku na kuamka asubuhi mapema. Hasa siku ambazo nina majukumu mengi kama kazi au masomo hujiweka ratiba hujiwekea ratiba ya kulala ili kuhakikisha sipungukiwi na usingizi. Ninajitahidi kulala mapema kwa sababu kulala sana usiku wa manane hunifanya nijisikie mchovu siku inayofuata hata kama nimekaa kitandani kwa muda mrefu. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo usingizi wangu hupungua hasa ninapokuwa na mawazo mengi au kazi nyingi katika hali kama hizo ninaweza kulala masaa matano au sita. Jambo ambalo hunifanya nijisikie kuchoka na kukosa umakini. Hii imenifundisha umuhimu wa kupumzika vizuri na kupanga muda wangu kwa busara. Ninaamini kuwa usingizi ni sehemu muhimu ya afya ya binadamu. Usingizi wa kutosha husaidia mwili kujijenga upya huimarisha kinga ya mwili na hupunguza msongo wa mawazo. Ndiyo maana hujitahidi kuepuka kutumia simu au kutazama televisheni sana kabla ya kulala ili kupata usingizi mzuri na wa kina kwa jumla kulala masaa ya kutosha hunisaidia kuwa na afya njema. Kufanya kazi kwa ufanisi na kuwa na mtazamo mzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapo sherehekea mafanikio ya timu huanza na kutoa shukran na pongezi kwa kila mshiriki. Nina amini kuwa mafanikio ya timu hayatokani na mtu mmoja bali ni matokeo na juhudi za pamoja. Kwa hiyo ni muhimu kila mmoja ajisikie kuthaminiwa na mchango wake iwe ni mkubwa au mdogo. Mara nyingi hutumia maneno ya kutia moyo pongezi za wazi na hata ujumbe mfupi kwa shukran ili kuonyesha furaha na kuthamini kazi nzuri iliyo fanyika. Njia nyingine ya kusherehekea mafanikio ya timu ni kukaa pamoja na kujadili safari tuliyo pitia. Tunapitia changamoto tulizo kutana nazo namna tulizo vitatua na mambo yaliyo tuliyo jifunza. Mazungumzo haya husaidia timu kuelewa kuwa mafanikio haya patikani kwa urahisi bali kwa uvumilivu ushirikiano na kujituma. Pia hutusaidia kujifunza kwa ajili ya miradi au kazi zijazo. Pia napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia rahisi lakini yenye furaha kama kushiriki chakula, vinywaji na muda wa mapumziko pamoja. Hii huimarisha mahusiana kati ya wanatimu na kuondoa msongo wa mawazo uliotokana na kazi. Wakati mwingine hata kicheko na mazungumzo ya kirafiki hutosha kufanya sherea iwe ya kumbukumbu zaidi ya hayo, ninaona ni muhimu kusherehekea mafanikio kwa kuweka malengo mapya. Baada ya kushinda au kufanikisha jambo fulani timu hukaa pamoja na kujiuliza hatua inayo fuata ni ipi. Hii husaidia mafanikio yasibaki kuwa ya muda mfupi. Bali yawe chanzo cha motisha ya kufanya vizuri zaidi siku zijazo. Kuwa ujumla nina sherehekea mafanikio ya timu kwa kuthamini watu kujifunza kutokana na usafari kushiriki furaha na kuangalia mbele. Njia hiu hujenga umoja huongeza motisha na kufanya timu iwe imara zaidi kwa kazi zijazo. Mafanikik yanapo sherehekewa kwa pamoja huleta furaha ya kweli na mshikamano wa kudumu.